Ndiyo, napenda kupiga picha. Napenda kucapture moments poa kama nature, mtoto wangu ama vitu simple za kila siku. Pia, napenda kupiga picha wakati wa important events kama birthdays, Christmas na New Year. Kupiga picha hunisaidia kuweka memories za important days za watu ama vitu ninavyovipenda. Si lazima picha ziwe professional as long as zinaonyesha ile moment vile ilikuwa.

Napenda sanaa ya acting. Ni poa kuona watu wa kijionyesha hisia, kucheza roles tofauti tofauti na kuleta stories mbele ya watu. Acting unifundisha kujieleza vizuri na kuona dunia kwa perspective tofauti. Napenda kuona performances zenye zina kufanya unafeel kama iyo acting ni real life. Acting ndio my favorite art na wasanii wengi ninawajua na kuwapenda ni wa sanaa ya uigizaji.